Mara nyingi, ninapendelea chakula kisicho na mafuta sana kwa sababu inanisaidia kujihisi mpisi kukaa ni kwa mpisi mwilini kudumisha afya yangu. Pia inanipunguzia hatari ya kuongezeka kwa uzito, ninadumisha nguvu ya msukumo wa mwili kila siku.

Ninapo shirikiana na timu. Mimi uchangia mwawazo yangu kwa uwazi, na pia najipa muda kusikiliza mawazo ya wengine wenzangu wa timu. Pia mimi husaidia kupanga kazi, kugawanya majukumu na kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo ili tufikie maendeleo na matokeo bora.

Sina mpangilio wa kuangalia barua pepe kila saa lakini mara nyingi huangalia angalau mara moja, asubuhi na mara nyingine mchana. Hii inanisaidia kuhakikisha sikosi barua muhimu kama taarifa za kazi au mawasiliano ya dharura. Huko bado nikiwa naeza kufanya kazi zangu za kila siku bila usumbufu.

Ili kuwatia moyo wenzangu mimi huwasikiliza kwa makini na elewa hisia zao. Nawapea maneno ya kuwa hamasisha nawapea pongezi au ushauri mzuri utakao wezesha kuendelea. Pia najua kuwa lazima niwe mfano kwa matendo kwa sababu matendo ya athiri kuliko maneno pekee yake.

Nalisoma lakini si kila siku inalingana na upatikanaji nikipata nayo kama siyuko na shughuli nyingi nitaisoma najipatia muda kusoma kama kuna habari muhimu nilifaa kuangalia nalisoma vinginevyo nasubiri tu siku nyingine.

Ninaenda kulala kulingana na kazi au tukio, lakini kwa kikawaida naenda kulala saa tatu usiku. Wakati kuna kazi nyingi au hafla maalum, mimi huenda nikaka mudamrefu zaidi, lakini mara nyingi napendelea kuwa na usingizi wa kutosha.

Ndiyo, nayapenda majadiliano ya kisiasa kwa sabubu yananipa nafasi ya kuelewa mitazamu tofauti, kuchambua hali za nchi, kujua mabadili kwa jamii na siasa. Inanipa ufahamu wa kina kuhusu sera, siasa na maendeleo yetu pamoja. Kijamii. Inaniwezesha kujieleza kuimarisha uwezo wangu wa kuchambua na kufanya maamuzi sahihi.